Vitu vipi ambavyo nigependa kujifunza vingi zaidi ni kuhusu teknolojia hasa kipendi hichi naamini nikijua sina teknolojia itanibeba katika maeneo mingi hasa teknolojia ya akili bandia. Kuna vipya vingi sana vimekujua kutite teknolojia natumani sana niijue kwa undani zaidi.

Ushahuri, ninaopenda kumpa mtu mwengine ni kuwa na subila, kujituma na mtu hawe anakubali kujifunza mambo mapya. Napenda mshahuli, asione kama anafahamu kila kitu, akubali kujifunza, anapoambiwa na wengine fanya hiki, kushiriki, kusikiriza maamuzi ya watu, lakini jambo kubwa zaidi ni kuwa na subila pamoja na kujituma.

Ndiyo naanapendelea kupanda mlima na nakumbuka kipindi cha utoto utoto nilifanikiwa kuishi Tanzania maeneo ya dodoma ni maeneo haina milima mingi lakini ina milima michache nilikuwa napenda sana kuenda kuenda songua tukiwa tunatumia mbwa. Kwani moja ya vitu navovikumbuka sana hadi leo tukiwa tunapanda mlima na marafiki ni kumbu kumbu ambazo zipo kichwani mwangu hadi leo.

Kutunza afya yangu kwanza na vitu vinavyozingatia sana ni chakula bora na mazoezi. Napenda sana nile chakula bora sio tu kila chakula nachokutana nacho nafukia apana. Waganipo, nachagua sana vyakula gani nivitumie wakati gani, kunywa maji mengi na kwakishe kila siku haipiti siku sijafanya mazoezi.

Hapana. Sio mpenzi sana wa mchezo. Japo naeleza kwa hichezo. Lakini siezi kusema na naipenda. Sio mchezo inayonivutia. Ipo baadhi ya michezo inayonivutia. Hasa ya kwenye viwanja mpila, mpila wa kikapu, mpila wa miguu, kidogo hiyo. Lakini bao. Hapana.

Ni kazi na timu ya mbali kwa teknolojia ilivyo sasa hivi. Sio kazi ngumu. Inawezekana kama mna mawasiliano mazuri na mnaheshimu muda, kuna njia mbalimbali zinatumika, mnawezeka mkatumia simu, kuna vitu kama Google meeting tunatumia, Whatsapp tunatumia, GitHub tunatumia. Kwahio tu ni kama watu mnaheshimu muda.

Katika jamii yangu ninashiriki kwa kusaidiana kwenye mambo ya jamii, kutoa msaada pale ninapoweza, kutoa ushauri hasa kwa watoto, unakutana labda na mtoto wa fulani anafanya hivi. Lakini pia kwenye, mambo ya pamoja, sherehe, misiba, huwanasaidia ninavyoweza. Kama wakiwa wanahitaji kitu ambacho ninaweza kutoa au wanahitaji,

Ndio, naweka picha zangu mitandaoni kwa sasa ni kitu cha kawaida sana. Naeka sema ni kwenye baadhi, ya mitandao michache ndiyo naeka picha zangu. Nadhani nimeeko zeka Facebook na Instagram. Japo sio picha nyingi, lakini ndiyo nimeeka picha zangu.

Naweza sema kujikinga na jua kali na kutumia tu kukaa ndani. Maana njia nyingi watu wanazotumia mimi sizitumii sijawai kupaka vikinga jua. Sijawahi kuvaa kofia, sivaagi hii miwani ya jua. Kwa kipindi cha jua tu na jitahidigi, nisitoke nje, nisikae maeneo yenye juakali.